Neno uongozi humaanisha uwezo na mchakata wa kuongoza. Kueleza na kusawishi watu ili kufa nikisha malengo fulani uongozi hauhusiani tu na cheo au mamlaka. Bali pia unahusiana na maadili maono na uwezo wa kuhamasisha wengine. Kwa namna kwa maana pana uongozi ni nguzo muhimu. Katika maendeleo ya mtu binafsi taasisi ya kijamii na kwa ujumla katika maisha ya kila siku. Uongozi hujitokeza katika familia shule kazini. Na hata katika vikundi vidogo vya kijamii. Mtu anaweza kuwa kiongozi kwa kutoa mfano mzuri. Kushauri au kusaidia wengine kufanya maamuzi sahihi. Umuhimu wa uongozi unaonekana katika kuleta mwonekano nidhamu na mshikamano ambao jambo linalosaidia watu kufanya kazi kwa pamoja na kufikia malengo yao. Kijamii, uongozi mzuri humaanisha amani, mshikamano, maendeleo ya jamii, kiuchumi, kuboresha maisha ya watu, kielimu uongozi, husaidia kujenga nidhamu, kuhamasisha, kujifunza na kuandaa kikazi chenye maadili na uwajibikaji. Hivyo, uongozi una athari kubwa katika maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Katika maisha yangu binafsi, uongozi umejitokeza katika majukumu niliyowahi kubeba. Iwe maoni ya wengine kufanya maamuzi yenye busara na kuwa tayari kuwahudumia wale ninaowaongoza kile nafasi ya uongozi imenifundisha kuwajibika kuwa na subira na kujenga uaminifu miongoni mwa watu ninaoshirikiana nao. Kutafakari kuhusu uongozi, kumenifunza kuwa ni jukumu rahisi bali si wajibu unaohitaji hekima na unyenyekevu. Changamoto hujitokeza pale kuna tofauti za maoni shinikizo la kufanya kazi na au ukosefu wa ushirikiano. Hata hivyo, changamoto hizi hunijenga kwa imara. Hunifundisha namna ya kusimama, migogoro na kunifanya nitambue umuhimu wa haki na usawa. Uongozi umenionyesha kuwa mafanikio ya kweli. Hupatikana pale kiongozi anapoweka mara masilahi ya wengine mbele. Kwa mtazamo wa baadae ninaona uongozi kama safari endelevu ya kujifunza na kujiboresha. Uzoefu wangu umenisaidia kujua maono kijamii na uwezo wa kushirikiana na watu tabia tofauti uongozi umeniuda mtazamo wangu wa maisha. Unaonisisitiza kuwajibika kwa mfano bora kuleta mabadiliko chanya popote nilipo kadri ninavyoendelea. Kwa kuwa ninaamini kuwa kuendelea uongozi kwa maadili na huduma kutaendelea. Kunisaidia kufanikisha malengo yangu na kuchangia maendeleo ya jamii kwa ujumla.

Neno ripoti. Humaanisha maandishi au taarifa rasmi inayokusanya kueleza au kuwasilisha matukio ya uchunguzi. Tukio au kazi fulani. Ripoti hu ya hutayarishwa kwa lengo la kutoa taarifa sahihi zinazo andaliwa kwa mtiririko unao. Elewa kwa maana pana, ripoti ni chombo muhimu cha mawasiliano kinachosaidia kufanya maamuzi yenye msingi wa taarifa. Katika maisha ya kila siku, ripoti hutumika katika shule, taasisi, ofisi na hata katika jamii kueleza maendeleo, changamoto au matukio muhimu. Umuhimu wa ripoti unaonekana katika kusaidia watu kuelewa hali halisi ya jambo fulani kufuatilia maendeleo na kupanga hatua zinazofuata. Ripoti huleta uwazi, uwajibikazi na mpangilio katika kazi na majukumu mbali mbali. Kielimu, ripoti husaidia wanafunzi na wataalamu kukuza uwezo wa utafiti, uchambuzi na uwandishi rasmi. Kiuchumi, ripoti hutumika katika kupanga bajeti, kutathmini miradi na kufanya uamuzi ya uwekezaji. Kijamii, ripoti huchangia uwazi na uaminifu kwa kuwa zinatoa taarifa zinazoweza kufuatiliwa au kuthibitishwa. Hivyo, ripoti zina mchango mkubwa katika maendeleo ya elimu. Uchumi na jamii kwa jumla. Katika maisha yangu, binafsi, kuandaa na kusoma ripoti imekuwa sehemu ya safari yangu ya kielimu na kikazi. Kila ripoti ninayotayarisha hunilazimisha kufanya utafiti wa kina na kuchambua taarifa kwa umakini na kuwakilisha mawazo yangu kwa lugha iliyo wazi na sahihi. Uzoefu huu umenisaidia kukuza nidhamu, umakini na uwezo wa kupanga kazi kwa mpangilio unaoeleweka. Ripoti pia imenifundisha umuhimu wa ukweli uwajibikaji katika kila taarifa ninayo wasilisha. Kutafakari kuhusu ripoti kumenifunza kuwa ni kazi inayohitaji subira uaminifu na umakini. Kwa hali ya juu, changamoto hujitokeza pale taarifa zinapokuwa nyingi, muda mdogo, au data kukosa uwazi. Hata hivyo, changamoto hizi hunifundisha kupanga vizuri, kujipanga vizuri, kuchunguza taarifa muhimu, na kuboresha uwezo wangu wa uchambuzi. Ripoti imenisaidia kutambua kuwa uwasilishaji mzuri wa taarifa unaweza kuleta mabadiliko chanya na maamuzi sahihi. Kwa mfano wa baadae, ninaona ripoti kama chombo muhimu cha ukuwaji wangu wa kitaaluma na binafsi. Kila ripoti ninapohusika nayo ni fursa ya kuboresha ujuzi wa uhandishi. Uchambuzi wa taarifa na mawasiliano rasmi. Uzoefu huu umeunda mtazamo wangu na kuwa makini mkweli na mwenye kuwajibika katika kazi zangu. Kadri ninavyoendelea kukua ninamini kuwa kuandaa na kutumia ripoti kwa ufanisi kutaendelea kunisaidia kufanya maamuzi bora kufikia malengo yangu na kuchangia maendeleo ya taasisi na jamii kwa ujumla.